Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele vilivyo wazi. Natumia muda wangu vizuri kwa kuepuka usumbufu usio wa lazimi. Natumia teknolojia na zana za kazi kunirahisishia na kuharakisha majukumu yangu.

Kitendo cha wema nilishawai kufanya ni kumnunulia chakula mtu ambaye aliyekuwa na njaa Nilifanya hivyo kwa moyo wa huruma na kujali hali ya mwenzangu Kitendo hicho kilinifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika moyoni mwangu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kuandika na kutafuta taarifa mtandaoni. Mara nyingi natumia video na mafunzo mtandaoni ilikuwelewa vizuri zaidi. Pia najifunza kwa kuuliza maswari na kusikiliza watu wenye uzoefu. Napenda kujifunza kwa vitendo kwa kujalibu kire ni nacho jifunza moja kwa moja.

Ndio, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipafuraha na kunifanya nijisikie huru. Kucheza ngoma, unisaidia kuachiria mzongo wa mawazo na kuburudika. Pia, ninjia nzuli ya kufanya mazoezi na kuimalisha afya ya mwili Mara nyingi nafurahia kucheza ngoma nikiwa na marafiki wangu kwenye.

Mara nyingi ya asubuhi, nakula mayai na viazi vitamu kwa sababu ni chakula chenye nguvu na lishe bora. Mlo huu hunipa nishati ya kuanza siku vizu. Mayau hunisedia kupata protini muhimu kwa mwili. Viazi vitamu hunipa nguvu ya kudumu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mle.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ya mwenye uadilifu, kwani hujenga imani na watu wanao waongoza. Unapaswa kuwa na mawasiliano mazuri, ili kueleza malengo na kusikiliza wengine. Kiongozi bora anahitaji uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, hata katika mazingira magumu.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknologia, lakini ni vigumu sana kwa sababu nimezoea kutumia vifaa vya kidijitali kila siku. Kutotumia teknologia, kunanifanya nijisikie kama, nikipoteza urahisi wa kupata habari na kuwasiliana na wangine.

Napendelea chakula chenye ladha tamuc, kwa sababu hunipa furaha na kuridhika wakatu wa kula. Chakula kitamu hunifanya nifurahi na kufurahia kile kipande ninachokila. Pili chakula chenye ladha nzuri, hunisaidia kuburudisha hisia na kuongeza hamu ya kukula.

Mara nyingi, nasafisha vifaa vyangu mara moja kwa siku, ili kuhakikisha vinabaki, safi na salama. Nasafisha vifaa vyangu kabla na baada ya matumiza, ili kuepuka kuharibika au kupatwa na uchafu. Kufanya hivyo, nahakikisha usalama na afya yangu wakati wa kutumia vifaa hivyo.

Wazo zuri ninaro kwa siku ya leo ni kukamilisha majukumu yangu yote ya kazi mapema ili niwe na muda wa kupumzika. Piri nina mipango wa kujifunza kitu kipya leo ili kuongeza ujuzi wangu. Napanga pia kutembelea familia au marafiki ili kuimarisha mausiano yetu.

Musimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni musimu wa joto kwa sababu unaleta furaha. Shughuli zaidi na mwanga wakutosha wa juu. Mara nyingi napenda kutembea kufanya mazoezi na kushiriki shughuli za inje wakati wa joto. Musimu wa joto huniruhusu kufurahia pwane, bustani na manthari ya asili.

Ndio napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu unipa burudani na changamoto ya akili michezo hii unisaidia kuboresha mbinu mkakati na ufahamu wa haraka Napenda kucheza na marafiki, familia, jambo linaloongeza furaha na mshikamano kwangu.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yalio na mpangilio mzuri kwa sababu yananisaidia kufanya kazi kwa umakini. Mazingira haya hunifanya nijisikie huru na kuwa na tija kubwa. Napenda mahali penye mwanga wa kutosha na hewa safi ilikuimarisha afya na umakini.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kutumia akiri na kufikiria kwa utaratibu. Napenda kushugulikia matatizo na nambali ili kupata suruhisho sahihi. Hesabu hunisaidia kuboresha umakini, mpangirio na ujuzi wa kupanga. Mara nyingine, hupenda kutumia hesabu katika mafanikio ya kila siku kama bajeti au upangaji wa rasirimari.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kwa sababu kunanipa amani na nafasi ya kufurahia asili kutembea msituni kunanisaidia kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawaza Napenda kuona wanyama, mimea na mandhari ya asili wakati nikienda msituni.

Napenda keki ya chokoreti kwa sababu ina radha tamu na uchagia furaha wakati wa kura keki ya chokoreti hunipa burudani na kulidhika kila ninapokira kipande chake Napenda keki hii kwa sababu inafaa kushirikishwa na familia marafiki tunasherehe.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano ili kuwasiliana na familia marafiki na wafanyikazi wenzangu. Napenda kutumia simu kwa kupokea na kutuma ujumbe, barua pepe na simu za sauti au video. Mara nyingine hutumia pia kwa kupanga mikutano na kuratibika.

Ndio nimae kusafiri kwa ndege iNa uzoefu huo ulikua wa kusisimua Nilifurahia kupanda ndege na kuona madhali ya anga kutoka ju Safali ya ndege uirinipa uhakika wa halaka kufika kwenye miji mbali mbali Nilifurahia pia huduma na urahisi wa kusafiri kwa ndege.

Ndiyo napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe na ladha nzuri Samaki hunipa proteini na virutubisho muhimu kwa mwiri kama omega 3 Napenda samaki kwa sababu ni rahizi kuanda na vina ratha tofauti kuringana na mapishi Mara nyingine kupenda kula samaki kwa shehre au mro wa familia.

Ndiyo napenda chakura cha haraka kwa sababu ni raisi kupata na hutoa kurithika wakati wa njaa Chakura hiki kunisidia kuokua muda wakati wa shuguri nyingi au kazi Napenda ratha yake tofauti na namna kinavyo pikwa haraka Napenda kula chakura cha haraka nikiwa na marafiki au kazini Hili kufurahia pa.